Ili kujitunza nafanya mambo mbalimbali yanayosaidia afya yangu ya mwili, akili na kihisia Kwanza kabisa ninahakikisha ninajali afya yangu ya mwili hii inahusisha kula chakula bora na chenye virutubishi kama vile matunda, mboga, protini na kunywa maji ya kutosha kila siku Pia ninajitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni kutembea au kufanya mazoezi mepesi nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afya kwa jumla. Pili, najali sana mapumziko na usingizi. Najitahidi kulala kwa saa zinazofa ili mwili wangu upate muda wa kupumzika na kujijenga upya. Usingizi mzuri hunisaidia kuwa na umakini zaidi, kufanya kazi vizuri na kuwa na hali nzuri ya kihisia siku nzima ya tatu, ninajitunza kiakili na kihisia kwa kujipa muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda Wakati mwingine, mimi husikiliza muziki kusoma au kufanya shughuli zinazofanya nijisikie vizuri Pia, nikihisi nimechoka au nina msongo wa mawazo, mimi hujaribu kuzungumza na mtu ninayemuamini kama rafiki au mwanafamilia. Kuzungumza hunisaidia kupunguza mzigo wa mawazo na kufanya faraja. Vilevile, ninajitahidi kuwa na mtazamo chanya wa maisha. Ninajifunza kukubali, kujikubali, kutambua uwezo wangu na kutojilaumu kupitia kiasi ninapokosea. Najikumbusha kuwa hakuna mtu mkamilifu na kila siku fursa ya kujifunza na kuboresha nafsi yangu ni muhimu sana. Kwa hivyo ninajitunza pia kwa kuepuka tabia hatarishi kama matumizi mabaya ya dawa ya kulevya na pia pombe kupitia kiasi. Najua kuwa maamuzi ninayofanya leo yanaadhiri kubwa kwa maisha yangu ya badaaye hivyo mimi hujitahidi kuchagua yaliyo mema kwa afya yangu na ustawi wangu. Kwa jumla kujitunza kwangu ni mchakato wa kila siku unaohitaji nidhamu na kujipenda. Ninapojiweka mbele na kujali mahitaji yangu naweza kuishi maisha yenye afya, furaha na amani zaidi.

Kwa kawaida, mimi uenda hospitali mara chache kwa mwaka. Hasaa pale inapobidi. Siendi hospitali mara kwa mara bila sababu. Lakini ninajitahidi kuakikisha afya yangu iko sawa. Kwa wastani, naweza kuenda hospitali mara moja hadi mbili kwa mwaka kwa uchunguzi wa kaida wa afya. Hata kama sijisiki mgonjwa, hii unisaidia kujua hali ya mwili wangu mapema na kuchukua hatua kabla ya ugonjwa haujawa mkubwa. Mimi huenda hospitali ipale ninapojisikia vibaya au ninapopata dalili ambazo haziishi haraka. Kwa mfano, kama nina homa kali, maumivu makali au dalili zisizo za kawaida, huona ni muhimu kumuona daktari badala ya kujitibu nyumbani bila ushauri wa kitaalam. Kwangu mimi, kuenda hospitali mapema ni njia ya kujikinga na matatizo makubwa ya afya. Wakati mwngine, mimi uenda hospitali kwa ajili ya chanjo, vipimo au ushauri wa afya. Haya ni mambo muhimu yanayosaidia kuimarisha kinga ya mwili na kunipa maarifa ya jinsi ya kujitunza zaidi. Madaktari undisaidia kuelewa nini nifanye ili kuboresha mtindo wangu wa maisha kama vile lisha bora, mazoezi na mapumziko. Hata hivyo ninajitahidi pia kuzuia magonjwa ili nisilazimike kuenda hospitali mara nyingi. Nafanya hivyo kwa kula vizuri, kufanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha na kudumisha afya. Pia mimi uskiliza ushauri wa wataalamu wa afya na kwepuka tabia zinazoweza kuhatarisha afya yangu. Kwa hivyo, kwa jumla, ingawa siendi hospitali mara nyingi sana Mimi huiona hospitali kama sehemu muhimu sana ya kusaidia afya yangu Kwangu kuenda hospitali mara chache lakini kwa wakati sahihi ni bora kuliko kuelewa na kujutia baadae afya ni jambo la msingi na ni jukumu langu kujali mwili wangu kwa njia zozote zinazowezekana.

Ndiyo napenda kuogelea. Kuogelea ni moja wapo ya shughuli zinazofurahia sana na zinafurahisha moyo wangu kwa sababu unisaidia kujisikia huru na mtulivu. Ninapukua majini na hisi kama mawazo yote yanapungua na mwili wangu unapumzika. Pia kuogelea ni mazuezi mazuri kwa mwili mzima kwa sababu usaidia kuimarisha misuli, kuboresha mzunguko wadamu na kuongeza nguvu za mwili bila kuchosha sana Zaidi ya hayo kuogelea pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo Wakati mwingine nikihisi nimechoka au ni melemewa na majukumu ya kila siku kuogelea hunipa nafasi ya kujitenga kidogo na mambo mingine na kujitazama mimi mwenyewe na ni njia nzuri kwa kutunza afya ya akili pamoja na afya ya mwili Napenda kugelea kwa sababu nishughuli ninayoweza kufanya na marafiki au familia inakua muda mzuri wakuzungumza kucheka na kufurahia pamoja na familia Wakati mwingine tunaweza kuenda kwenye bawa au hata sehemu ya asili kama mto au bahari Jambo linalofanya tukio liwe la kufurahisha zaidi Kugelea siyo tu ya borudani kwangu Pali pia nisehemu ya mtindo wangu wa maisha unisaidia kuwa na afya bora kuwa na mwenye furaha na kuwa na utulivu wa moyo.

Kwa upande wangu nahisi tathmini za kazi ni muhimu ingawa wakati mwingine zinaweza kuleta hofu au presha kidogo Ninapofanyiwa tathmini huwa ninajisikia nina mchanganyiko wahisia kama wasiwasi matumaini na hamasa ya kujifunza wasiwasi unatokana na hofu ya kukosea au kutoonesha uwezo wangu wote Lakini matumaini utokana na nafasi ya kupata mrejesho unaonis.aidia kuboresha utendaji wangu Ninaona tathmini za kazi kama fursa ya kujitathmini mimi mwenyewe unisaidia kuelewa mambo ninayofanya vizuri na yale ninayohitaji kuboresha Kupitia tathmini ninaweza kujifunza mbinu bora za kufanya kazi, kuongeza ufanisi na kuepuka makosa yanayojirudia Pia tathmini hunisaidia kuweka malengo mapya yanayoendana na matarajio ya kazi. Hata hivyo, ninahisi kuwa tathmini huo na maana zaidi, pale inapofanya kwa haki, uwazi na mawasileno mazuri. Inapokuwa tathmini ya kujenga na si ya kukandamiza, hunipa mutisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na kwa kujiamini. Lakini kama tathmini inakuwa kali au isiyoelewekaa, inaweza kuvunja moyo na kupunguza hamasa ya kazi. Kwa hivyo, ingava tathmini ya kazi zinaweza kuwa na changamoto, ninazichukulia kama sehemu ya ukuwaji wa kitaalamu. Zina nisaidia kukua, kujifunza na kuwa mfanya kazi bora zaidi kila siku.

Kazini nimepata mafanikio mbalimbali ambayo yamenisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi moja mafanikio makubwa ni kuboresha utendaji wangu wa kazi kwa kuwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati unaotakiwa Kupitia bidii nidhamu na kujifunza mara kwa mara nimeweza kuongeza ujuzi wangu na kufanya kazi kwa kiwango bora zaidi kuliko awali Nimepata kutambuliwa kwa juhudi zangu na wasimamizi au wenzangu katika kazi Hili limekua chanzo kikubwa cha motisha kwangu Kwani linanionyesha kuwa kazi ninayofanya ina dhamani na mchango chanya katika taasisi au kampuni ninayofanyia kazi kutambuliwa huku kumeongeza kujiamini kwangu na kujifanya ni jitume zaidi Mafanikio mengine ni kuimarika kwa uwezo wa kufanya kazi kwa timu. Nimejifunza kushirikiana vizuri na watu watabia na mitazamu tofauti. Kusikiliza mawazo yao na kutua mchango wangu kwa njia ya heshima. Hii limeboresha mahusiano kazini na kusaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi zaidi. Zaidi ya hayo nimeweza kukabiliana na changamoto kazini kwa utulivu na busara. Badala ya kukata tamaa ninapokutana na matatizo, nimejifunza kutafuta suluhisho kuomba ushauri pale inapohitajika na kujifunza kutokana na makosa. Hili limekua somo umuhimu sana katika safari yangu ya kazi. Kwa hivyo mafanikio ninayopata kazini yamenijenga msingi mzuri wa maendeleo ya badaaye yamenifanya nijitambue zaidi, nijiamini na niendelee kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo makubwa zaidi.

Ninashiriki kwa njia mbalimbali zinazosaidia kuimarisha mshikamano na maendeleo ya watu wanaunizunguka Kwanza kabisa ninajitahidi kuwa raia mwema na mwenye kuwa jali wengine Hii inahusisha kuheshimu watu kushirikiana nao kwa amani na kusaidia pale ninapowezekana Hata kwa mambo madogo madogo kumpa msaada jirani au kushiriki katika mazungumzo yanayojenga umoja Pia ninashiriki katika shughuli za kijamii na kijamii zinazolenga maendeleo ya jamii Kwa mfano mimi ushiriki katika shughuli za usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa na wakati mwingine katika shughuli za kuchangia au kusaidia watu wenye mahitaji maalum shughuli hizi hunipa nafasi ya kutoa mchango wangu na pia kujifunza kushirikiana na wengine kwa lengo moja Pia ninapopata fursa ya kushiriki katika kutoa elimu au shauri kwa vijana au watu wingine katika jamii Hasa kuhusu nidhamu, bidii, kazini na umuhimu wa kujitunza mimi hushiriki katika mambo haya Ninaamini kushirikiana maarifa au uzoefu wa kusaidia kujenga jamii imara na yenye mwelekeo mzuri wa maendeleo ni jambo la muhimu sana katika maisha yangu. Ninajitahidi kuwa mfano mzuri katika matendo yangu ya kila siku. Ninaamini kuwa kushiriki katika jamii silazima iwe maneno mengi bali kwa vitendo vinavyonyesha uwajibikaji uwaminifu na kujitolea. Kwa kufanya yalio sahihi, hata bila kushinikizwa, ninachangia, kwa njia, chanya katika jamii. Kwa hivyo, ushiriki wangu katika jamii, unalenga kujenga mshikamano, kusaidiana na kulete mabadiliko chanya. Ninaamini, kila mtu ana jukumu la kuchangia maendeleo ya jamii yaki. Nami, najitahidi kutekeleza jukumu hilo kadri na uwezo wangu.